Naam, ninapenda kucheza ngoma. Ngoma huchangia afya, huimarisha moyo, misuli na uhodari wa mwili. Hivo inafanya naipenda zaidi. Na pia ngoma ninapoicheza hupunguza msongo wa mawazo. Kucheza husaidia kupumzika na kufurahia. Na pia huonyesha utambulisho na utamaduni. Kwa mara nyingi ni sehemu ya utamaduni na sherehe za jamiii yangu.